Ningependa sana kupata mafunzo yanao husiana na kuboresha ujuzi wangu kazini, hasa mafunzo ya mawasiliano, teknolojia mpya na pia usimamizi wa muda. Mafunzo haya yangenisaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushirikiana vizuri na wenzangu na kukuza taluma yangu kwa ujumla.

Nchi ninayo tamani sana kutembelea ni nchi ya japani. Ninaitamani japani kwa sababu ni nchi yenye mchanganyiko wa utamaduni wa kale na maendelezo ya kisasa. Nimejisikia kuvutiwa sana na historia yao, teknolojia yao pia na ni ya hali ya juu ni kama nilivyo sikia na mandhari yao ya kupendeza kama vile milima na bustani za cherry blossom. Nakumbuka nilisikia kuhusu sherehe za cherry blossom na pia tamaduni zao za kipekee kama vile samurai na mazoezi ya kijeshi ya kendo. Hii ilinifanya niwaze zaidi kuhusu uzuri wa nchi hiyo na jinsi watu wanavyo heshimu mila zao. Pia ningependa kuona vitu kama mji wa Tokyo lenye miundo ya kisasa, hifadhi za Fuji na bustani za cherry blossom. Pia napenda kujifunza zaidi kuhusu utamaduni wao, wa chakula na mavazi ya kimila kama kimono. Na nipofikiria kuhusu safari hii nahisi msisimuko mkubwa na furaha kwa sababu itakuwa fursa ya kipekee ya kujifunza na kupata uzoefu mpya. Safari hii itakuwa kumbukumbu nzuri sana, maishani mwangu na itanionyesha dunia kwa mtazamo mpya.

Napenda sana harufu ya maua kama waridi na jazmin kwa sababu hunipahisia za utulivu na furaha. Pia napenda harufu ya chai au kahawa mpya huwa mzuri sanda na uchochea isia za ukaribu na ustarehe. Harufu hizi zimedifanya nijisikia vizuri wakati mwingine na kuimarisha aliangu ya moyo.